Mara nyingi mimi huanza kwa kujua ratiba yangu ya kazi na shughuli zangu. Kazi, kazi, shughuli za nyumbani, mazoezi, hata wakati wa kupumuzika. Kwa sababu ninaishi maisha yenye shughuli nyingi napendelea kuwa na utaratibu unonipa hali ya usafi na utulivu. Sio tu kwa ajili ya nguo yangu, bali kwa ajili ya akili na furaha yangu pia kwa kawaida huosha nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kwanza, kwa siku zangu za kawaida, sina kanuni kali ya kufua nguo ya kuvaa nguo kisha kuosha baada ya badala yake. Napenda kupanga kulingana na mizigo ya nguo inayonijia. Ikiwa wiki ilikuwa yenye shughuli nyingi kazi nyingi mazoea mingi au safari fupi mara nyingi huwa nina nguo zaidi kuosha gapo napata kufika mara tatu kwa wiki. Hii inamaanisha mara kwa mara kuwaza mashini ya kufua kuyaweka vizuri mafungu ya nguo na kisha kuyapanga vizuri sehemu ya kukausha. Lakini ikiwa wiki ilikuwa kimya na nilipanga shughuli dogo nyumbani tu mara nguo si nyingi. Basi huosha mara mbili tu kwa wiki. Hii hutoa nafasi ya kuruhusu nguo isiwe mzigo mkubwa na pia inawezesha kutumia rasimali kama maji na umeme kwa busara. Kwa hivyo, tarakimu ya mara ingine ni sehemu ya taratibu zangu, sio tu nambari isioshikika inje ya mtaba wa maisha yangu. Kwa nini sifui nguo kila siku? Watu wengine wanaeza kusema kwa nini usifue kila siku tu. Kwa kweli jibu langu ni kwamba kurudia sana huleta mzigo wa kazi usiohitajika. Na pia kurudia bidhaa ndogondogo za kazi huongeza matumizi ya nishati wakati na hata maji. Ninapenda kuweka mtazamo wa busara na ustawi. Si kazi tu. Kuosha nguo kila siku, kunaeza kunifanya nihisi kama maisha yangu yanazunguka tu kaziniyangu kazi yangu naona ni muhimu kupunguza mzongo wa kazi bila kupuuza usafi. Pia ninaweza kutumia siku zenye matatizo kidogo kupangilia nguo zilizopo. Kama kuzifua kwa mikono, kuziosha kwa mashini, kwa ratiba, au kuzifua pamoja na nguo za familia. Hiyo, hugawanya mzigo wa kazi kwa ufanisi. Kwa upande mwingine mara mbili hadi tatu kwa wiki, huchangia sana kueka maisha yangu katika muendo wa hali ya juu. Inanipa, mpangilio wa gharama za matumizi ya maji na umeme, muda wa kutosha wa kutulia na kufanya kazi nyingine, nguo zimepangwa vizuri, si kuniweka msongamano wa kazi siku zote, na pia hali ya utulivu wa akili. Si kazi tu kila dakika. Kwa hiyo si maswala tu ya nguo. Mtazamo uzima wa maisha. Baada ya kila mara ninapo maliza kazi ya kufua kukausha na kupanga nguo najisikia kama nimefanya kitu kinacho ongeza thamana kwa siku yangu. Ni hisia ya mafanikio si tu kufanikisha kitu kinacho paswa kufanywa bali kufanya kwa njia inayonipa utulivu wa ndani. Kila nguo ikiwa safi imepangwa vizuri inanikumbusha leo nilifanya jambo muhimu si kwa mtu mwingine tu bali kwa nafsi yangu pia ni hisia hii mara nyingi huleta msukumo wa kufanya mambo mengine kwa moyo mmoja wa furaha kwa mtazamo wangu kama mtu huosha nguo mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na shughuli za siku hizo na si nambari tu ya hofu mpangilio huu hunipa usafi wendelevu ratiba nzuri ya maisha, matumishi ya raslimali kwa busara na hali ya utulivu wa akili. Kwa hivyo, si swala la mara ngapi, ni jinsi napanga maisha yangu kwa ubora, tija na furaha.